Chumba changu cha kulala ni kikubwa na kina rangi ya nyeupe katika ukuta wake na ina kitanda kilicho kikubwa chenye futi tano kwa futi sita na kina godoro na shuka nyeupe juu yake na ni chumba mbacho ninakipenda zaidi. Nikiwa kwenye chumba changu kina dirisha ukutani na napenda kutizama mandhari nje.